Kazi ambayo ya nyumbani ninayochukia zaidi mie ni kuosha vyombo. Kila nikimaliza kula mimi huona uvivu sana kuanza kusafisha vyombo vilivyo vichafu. Sipendi hisia ya maji baridi mikononi mwangu na wakati mwingine vyombo hua mingi sana kiasi kwamba inachukua muda mrefu kumaliza. Ningependa kuwa na mashine ya kuosha vyombo ili nisifanye kazi hii tena. Ni kazi inayochosha na kuchelewesha mambo mengine. Vyombo eeh hapana.

Kwa kweli, sijawahi kupata fursa ya kwenda kwenye tamasha la muziki bado, lakini ningependa sana kwenda siku za usoni. Mimi ni shabiki sana mkubwa wa muziki wa Afro Beats na Amapiano. Hiyo ndoto yangu ni kuona wasanii ambao wakitumbuiza mubashara. Haya. Mara nyingi mimi huona video za matamasha kwenye mitandao ya kijamii na naona jinsi watu wanavyofurahi. Natumai mwaka huu nitapata fursa kuhudhuria tamasha kubwa hapa nchini ili nishuhudie anga hiyo ya kipekee.